Usiku ndo wakati mzuri wa kuwanya kazi kwa kuwa huwa kimya hakuna usumbufu na kuna tulivu wa akili wakati huu huniwezesha kuzingatia majukumu yangu kwa makini kufikiria kwa kina na kuwa na umakini mkubwa. Pia ni wakati mzuri wa kupanga kutatua matito au kuunda miradi bila mashindo ya shuguri za mchana. Kufanya kazi usiku kuna nifanya nijisikie huru nikue namotisha na kupanua na ufanisi wa kile nachokifanya.